Mahali pa historia ambapo ningependa kutembelea sana ni katika nchi ya Kenya, katika eneo ama pwani ya Kenya, ambayo pwani ya Kenya imeanzia Mombasa, kunayo kilifi, kunayo malindi, ambapo kote huku ni mahali kwa historia. Nikianza na Mombasa, ningependa kuenda Mombasa kwa ajili ya kuona mambo ya historia yaliyofanyika pale, maana waarabu waliingia mji wa Mombasa, waliingia makenya kupitia ufuo wa bahari, unaokuja hadi pwani ya Mombasa, na mahali pale walikuja na mashua zao, walikuja na madawi yao, na wakaanzisha mji wao pale ambapo sasa ndio mji wa Mombasa. Na badaye pia kunao wazungu walioingia taifa la Kenya kupitia pwani ya Mombasa na wakaanza kutengeneza reli ambayo reli yao imeanzia Mombasa mpaka mwisho wa Kenya ambayo ningependa sana niende nikaone hivyo vitu na pia kunayo Fort Jesus ambayo watu wengi huenda Kenya ama huja Kenya, maeneo ya Fort Jesus kuangalia jinsi wazungu walivyokuwa wanafanya mambo yao katika eneo la Fort Jesus, Kunayo pia kilifi, kunayo Gede Ruins, kunayo pia malindi ambako ndiko Vasco Dagama alikoeka ile pillar yake, alikojenga pillar yake ili akumbuke ama aeke alama ya mahali kote alikotembea. Kwa hivyo ningependa sana kutembea nchi ya Kenya katika ufuo ama pwani ya Kenya niende nikaangalie Fort Jesus, nikaangalie mji wa kihistoria wa Mombasa, niende nikaangalie pia Vasco Dagama pillar, na pia hata kunazo shule ambazo zilijengwa na wale ambao walikuwa wanaitwa missionaries. Kunazo shule nyingi, kuna Dr. Ludwicraft, kunazo nyingi ambazo zimeanzishwa na missionari kwa hivyo ningependa sana kuenda Kenya katika pwani, niende nikaangalie haya mambo yote, nijionee mwenyewe mambo ya historia. Jinsi yalivyofanyika mahali pale.

Ndiyo mimi ninapenda kula popcorn sana. Ninapenda kula popcorn wakati wowote, wakati wa asubuhi, ni wakati wa mchana, ni wakati wa jioni, hata usiku unaweza kula popcorn. Alafu ninapenda popcorn sana kwa sababu ni rahisi kutengeneza, ni rahisi kuandaa, unachukua tu sufuria, unaeka mahindi yako ndani, unaweka mafuta kidogo, unaweka na chumvi, unawakisha moto, unakaranga popcorn zako, zinapasuka, mahindi ya napasuka, na inaleta ile uhalisia wa popcorn jinsi ilivyo, unatoa, unangoja zipoe na unanjoy popcorn zako. Popcorn unaweza kunywa na juice ama kinywaji chochote Mimi mwenye binafsi ninapenda sana kula popcorn na juice ama ninywe na maii na huwa napenda sana kwa sababu wata wakati ninapoangalia televisheni Ninapoangalia filamu ama wakati ninapoenda nje na marafiki ama ninapoenda nje na marafiki kuangalia filamu Tuna enjoy popcorn zetu, tunakula popcorn zetu, tunapenda popcorn Yaani popcorn ni tamu sana Ata wakati unapoangalia filamu ama wakati tu umeketi mwenye umetulia Unakula popcorn, ukifanya mambo yako Ninapeda sana popcorn, tena sana na ni tamu sana.

Ndiyo, ninapenda sana kujaribu vyakula vipya. Nenapo pusema, ninapenda kujaribu vyakula vipya. Mimi hujaribu vyakula vipya mahali mbali mbali. Ninaweza kuenda katika mkahawa ambo unapika vyakula vyamataifa mingine ama vyakula vyatabaka mata maduni zingine ama kabila zingine. Ninapoenda mahali pale mimi hupenda kujaribu na kujua hiki chakula, kinaonja vipi, ama ichi chakula kwanini nchi fulani inapenda hiki chakula, kwanini kabila fulani wanapenda kupika na kula hiki chakula. Kwa hivyo hua napenda sana kujaribu vyakula mbalimbali nijue yani kwa nini hawa wenzangu wanavipenda ama kwa nini hawa watu wanapenda kuvipika Kwa hivyo ninapenda sana kujaribu vyakula mbalimbali Hata mimi mwenyewe hua natumia sana mtandao kuangalia jinsi watu wanavyo pika vyakula sana sana vyakula ambavyo sijawai kuvila Kwa hivota na mimi hua naja nyumbani na nunua vile vitu vina vivyo itajika kuanda chakula kile, mimi mwenyewe nina pika kile chakula, ninafata maagizo kupitia kwa internet, Ninaangalia jinsi huyo mtu alivyokuwa napika na mimi nina pika vile vile nikifuata maagizo na badae ninaanda chakula changu, nina kula, maana ni chakula yani ambacho sijawai kukila ni mara ya kwanza. Kwa hivyo ninajaribu kukila, nijue kama hiki chakula ni kitamu, niendelea kukipika ama si kitamu. Kwa hivyo ninapenda sana kujaribu vyakula vipya. Vyakula ambavyo sijawai vila. Ninapenda sana mana ninajua. Kuna vyo vyakula vitamu sana ambavyo mimi sivijui. Kwa hivyo ninapoendelea kujaribu kila siku, ninapoenda kujaribu mara kwa mara, lazima nitapata vyakula ambavyo pia mimi, vitakua ni vipia lakini vitakua ni vitamu sana, na pia mimi nitakua ninaendelea kuvila mara kwa mara, mana nilikuwa sivijui na sasa ninavijua.

Study muhimu kwa kazi yangu ama inayofanya kazi yangu kuwa nzuri. Ninazo study mbili ambazo ninaziona ni muhimu sana kwa kazi yangu. Na study hizi huwa zinanifanya sana nijisikie huru katika kazi yangu. Study ya kwanza ni study ya mawasiliano. Mawasiliano mazuri wakati wowote hufanya pia kazi ikawa nzuri. Wakati ambapo mkubwa wetu ana mawasiliano mazuri na sisi ambao ametuajiri pia hata sisi yaani huwa tunajisikia huru kufanya kazi huwa nasikia huru sana wa kufanya kazi wakati ambapo ninaweza wasiliana na wafanyikazi wenzangu bila kikwazo chochote wakati ambapo ninaweza wasiliana na mkubwa wangu ama mkubwa wangu awasiliane na mimi kuhusu jambo fulani, kuhusu kazi, kuhusu kazi inafaa ifanywe wakati gani ni kazi gani ambayo inafa ifanywe kwa haraka. Huwa nasikia vizuri sana na huwa niko huru katika kazi yangu. Nikiwa ninajua ya kwamba, kunayo mawasiliano mazuri ambayo nishaelezwa kuhusu hii kazi. Na wakati ambapo pengine hata ninakwazika katika kazi yangu, ninakua na mawasiliano mazuri ya kuongea na wakubwa wangu ama na wadogo wangu kama kuna jambo hili, sijapenda. Yaani mawasiliano yanafanya kazi inakua huru na inakua bora. Wakati ambapo unaweza kuongea kuhusu jambo lolote ukiwa kazini, bora tu linahusiana na kazi. Kwa hivyo mimi ninapenda sana mawasiliano mazuri, maana ninajua yanafanya pia mimi niwe huru, huru hata kufanya kazi, huru hata wafanyikazi wenzangu. Na study nyingine ni study ya amani ama upendo. Wakati kazini kunapokuwa na upendo kutoka kwa wakubwa, hata kwa wadogo, huwa lazima kuna ile uhuru pia. Panapokuwa na upendo, mahali pana upendo lazima pia kazi itafanyika vizuri, maana watu wanapendana, watu wanaheshimiana, kwa hivyo kazi itafanyika vizuri mahali.

Wakati wa mapumziko yangu ya mchana, kitu ambacho ninapenda kukifanya wakati ambapo nimepumzika mchana, ni kusoma taarifa mbalimbali, ama pia ninaweza kuchukua kitabu na nisome. Kwa hivyo wakati wa mchana ambapo mimi sina kazi nyingi za kufanya mimi hutulia, kuchukua kitabu changu na kusoma, ama pia ninaweza kuingia katika mtandao na kusoma habari tofauti tofauti zinazoendelea. Mimi ninapenda sana kusoma kuhusu afya Ninapenda sana pia kusoma kuhusu ndoa Ninapenda pia kusoma, kuhusu kulinda watoto Ninapenda pia cha kusoma kuhusu mambo yanayoendelea katika nchi tofauti tofauti.Kwa hivyo wakati wangu wa mapumziko Mimi husoma ili kupata mwangaza, ama kupata uhalisia wa mambo yanayoendelea katika nchi zingine mambo yanayoendelea kiteknolojia, mambo ambayo yanaendelea kiafya, mambo ambayo pia yanaendelea, kwa watu ambao wako katika ndoa. Kwa hivyo huwa na najijaza sana na elimu kuhusu ya vitu vinavyo endelea, ninajijaza sana na elimu kuhusu hii dunia jinsi inavyoenda, kuhusu kuboresha mambo mengi sana katika maisha. Kwa hivyo mimi wakati nimetulia mchana, lazima nitachukua tu kitabu, ama nitachukua pia simu, maana simu ndio itakayo nipatia habari ambazo ni za sasa. Kwa hivyo nitaangalia simu yangu, nitasoma taarifa tofauti tofauti, nitajifunza mambo mengi sana. Kwa hivyo ninapenda sana kusoma wakati ambapo nimepumzika katika mapumziko yangu ya mchana. Ninasoma.

Ninaenda mahali kwa ibada mara mbili kwa wiki, mimi huenda ibada katikati ya wiki wakati ambapo nimetoka kazi ama wakati ambapo sijaenda kazi mimi huenda mahali pa ibada siku ile ambao tunakua na ushirika kama washirika wakanisa hilo mana mimi ni mwenye dini ya kikristo. Kwa hivyo huwa tunaushirika ambao uko katikati ya wiki. Kwa hivyo mimi nitaenda mahali pale ambapo panafanyika, ushirika, tukafanya ibada kwa siku ile katikati ya wiki. Na ibada hizi huwa tunazifanya kwa kutembeleana. Kwa hivyo kila mtu huwa yuko nazamu yake ya kutembelewa. Kwa hivyo lazima katika ya wiki nitaenda katika ibada, nitajumuika na wenzangu, tutaomba mungu, tutaimba nyimbo, tutaombea wenzetu pia ambao wako na mahitaji mbalimbali. Na pia mara ya pili ninayoenda katika ibada ni siku ya jumapili, ambao siku ya jumapili sisu wa kristo tunamini ya kwamba muumba wetu alipumzika. Kwa hivyo ni siku ya kumuomba, muumba wetu na sisi wenyewe kupumzika kwa hivyo jumapili ni siku ambayo siendi kazi kwa hivyo siku yangu yote lazima nitaenda mahali pa ibada nikaombe mungu wangu, nikajumuike na wenzangu tusikize neno la mungu, linavyosema katika kitabu, takatifu, cha biblia na tunapo maliza neno, tuna shughulika katika ushirika, pamoja na wenzangu Kwa hivyo jumapili ni siku ya ibada ambayo mimi huwa naenda ibada. Kwa hivyo kwa wiki mimi huwenda ibada marambili katikati ya wiki ambayo ni ibada ya ushirika na jumapili ambayo ni ibada ya kanisa zima ya wakristo wote. Ndiyo.

Mimi hutumia simu yangu kwa muda mwingi sana kwa siku. Maana kwa simu yangu ndiko mahali, ninakofanya kazi zangu, ndiko mahali, ninakoongea na mabosi wangu, ndiko mahali, ninakoendeleza biashara na mambo yangu mbalimbali. Kwa hivyo muda mwingi, mimi huwa ninatumia simu yangu. Muda mwingi niko kwenye simu, ninatumia simu. Na program ambazo ninazitumia zaidi, kunazo program za email ambayo huwa ninatuma, ripoti za kazi kwa wafanyikazi wenzangu, kwa wale walioniajiri, lazima nitatumia email sana sana, pengine kunavyo vitu, navyotaka kuvinunua, lazima nitatumia email kule, kunayo WhatsApp, kunayo Instagram, kunayo Facebook, kunayo X, kunayo TikTok. Ni mahali ambako ninafanya kazi zangu tofauti tofauti, mahali ninako ongea na wenzangu, mahali ninako ongea na wafanyibiashara wenzangu, mahali ninako agiza vitu vyangu, mahali napo ongea pia na wale walioniajiri. Kwa hivyo lazima nitatumia hizi program kwa muda mwingi sana, lazima nitazitumia zaidi zaidi, maana ni program ambazo zinafanya kazi zangu, ziende vizuri. Alafu pia ninakumbuka simu yangu ya kwanza ni simu ambayo nilinunua nilipokuwa nimemaliza shule Nilipokuwa nimemaliza shule yangu ya secondary ni simu ambayo nilinunua nilipouza vitabu Niliuza vitabu vyangu vya shule nikapata pesa nikanunua simu yangu ya kwanza na simu yangu ya kwanza ilikuwa simu ya aina ya huawei ni simu ambayo huwa ninaikumbuka sana maana ni simu ambayo nilinunua na pesa yangu binafsi. Sio simu nilionunuliwa na rafiki ama mzazi nilinunua mimi mwenyewe binafsi. Na wakati huo nilikuwa na uwezo wa kununua hiyo simu kulingana na zile pesa zimetoka kwa kuuza vitabu. Kwa hivyo nikafanikiwa kununua simu ya Huawei. Huwa ninaikumbuka sana, maana huu nilikuwa nikipenda sana, maana nilikuwa ninaitunza, maana ni simu nilionunua na pesa yangu mimi mwenyewe. Alafu jinsi, ni jinsi simu inavyokusaidia katika maisha yangu. Ndiyo, simu inanisaidia sana katika maisha yangu kwa njia tofauti tofauti. Mimi ni mfanyibiashara kupitia simu, ninaongea na wateja wangu. Ninaongea pia na wale wafanyibiashara wenzangu, wanaonitumia mali. Ninaongea yani kupitia vitu vingi yani kunao watu wengi ninaongea nao kupitia simu kuhusu mambo na kikazi inanisaidia pia sana maisha yangu kwa sababu pia ni mahali ambapo ninaweza kuongea na familia yangu kwa urahisi Tunaweza ongea kwa jumla, tunaweza ongea kupitia video Kwa hivyo ni simu imenisaidia sana kimaisha yangu maana imenikutanisha na wale wenzangu kwa urahisi imenikutanisha na familia yangu na wafanyikazi wenzangu na marafiki zangu kwa njia iliyo ya rahisi na njia ambayo sio ya ghali hivyo ni njia nzuri na njia rahisi kabisa na muda mzuri wa kuzima simu ni muda wa usiku maana usiku ni muda wa kupumzika kwa hivyo usiku ninazima simu yangu maana ndio muda mzuri wa kuizima ili ichaji na ipumzike Kwa hivyo usiku ni muda kwangu mzuri kwa kuzima simu yangu wakati napoenda kulala.

Ndiyo, ninapenda sana kujaribu teknolojia mpya. Mimi kama mfanyi biashara ama mimi kama mtu ambaye huwa ninafanya kazi kupitia njia ya mtandao. Ninapenda sana teknolojia mpya kujaribu pia teknolojia mpya. Maana kunavyo vitu ambavyo huwa vinabadilika kila siku kila kukicha. Teknolojia huwa inabadilika kila siku kuna muda teknolojia inazidi kupanda juu zaidi vitu vinabadilika vitu vinazidi kuwa tofauti kabisa na venye vilikuwa vimeanzia ni vinaenda kuwa bora zaidi. Kwa hivyo ninapenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu inanisaidia mimi kama mtu ninayefanya kazi kupitia internet. Kama mtu pia ama kama mfanyibiashara ninayefanya kazi kupitia kwa internet. Kwa hivyo teknolojia mpya inapotokea, inamaanisha, inaboresha kazi zetu sisi ambao tunafanya kazi kupitia internet. Kwa hivyo ni lazima nijaribu maana huwa kuna urahisi wa kufanya mambo. Kunayo kama teknolojia ambayo sahii ni AI ambayo ni Artificial Intelligence ambayo ni teknolojia mpya ambayo inatufaidisha ata sisi ambao tunafanya kazi katika internet. Ni teknolojia mpya nzuri na ni teknolojia mpya ya kisasa ambayo inaenda kuturahisishia mambo kabisa sana sana sisi tunaofanya kazi za online sana sana sisi ambao pia ni wafanyibiashara ambao tunategemea mitandao kwa hivyo ninapenda sana kujaribu teknolojia mpya pengine ni app mpya ya kuzungumza pengine ni app mpya ya kutuma kazi pengine ni app mpya ya kufanya kazi Pengine ni kitu kipya ambacho pia kitanisaidia, kibiashara Kwa hivyo ninapenda sana kujaribu Maana jinsi ninavyo endelea kujaribu Ndivyo jinsi ninavyo endelea kusoma Ndivyo jinsi ninavyo pata mafunzo na maelezo na uwelewaji zaidi kuhusu teknolojia na niangalie gani ambayo inaninufaisha gani ambayo inanisaidia kunikuza kimaisha kunikuza, kibiashara, kunikuza mimi kama mfanyibiashara ama kama mimi kama mtu ninaefanya kazi katika internet. Kwa hivyo ninapenda sana kujaribu teknolojia mpya.

Kitu ninachokifanya wakati wa mapumziko kazini, mimi hupenda sana kusoma. Kwa hivyo ninapopata mapumziko ya aina yoyote, mimi huchukua simu yangu ama hutafuta vitabu vyangu ni kwa ajili ya kusoma. Na kitu ambacho ninakipenda kufanya ambacho ni hicho cha kusoma. Ni kitu ambacho kinanisaidia mimi mwenyewe binafsi kama mwandishi. Ninapenda sana uandishi. Ninapenda sana kusoma mambo ambayo ni tofauti tofauti. Kwa hivyo wakati huo wa mapumziko, mimi hutumia sana kusoma vitabu kuhusu mambo mbalimbali, inaweza kuwa kuhusu afya, inaweza kuhusu jamii, inaweza kuwa ni kuhusu wazazi, inaweza pia kuwa ni kuhusu ndoa. Kwa hivyo ninapenda sana kusoma vitabu ili nipate taarifa ama nipate elimu ama nipate kuweza kuelewa mambo tofauti tofauti kwa mtazamo ulio pia wa kitofauti. Ninaweza pia kusoma hizi taarifa kupitia internet na internet sana sana inanipatia taarifa ambazo ni za wakati ambazo zinaendelea. Kwa hivyo mimi hujifunza mambo mengi kupitia kwa kusoma, wakati wowote nipo kwenye mapumziko lazima nitachukua simu yangu, nitasoma, nitasoma kuhusu mambo mbali mbali, nitasoma kuhusu vitu tofauti tofauti, ni vitu vya kibiashara, jinsi nitakavyo kuza biashara ama maisha yangu, jinsi nitakavyo fanya bidii katika kazi yangu, ninasoma ata pia kuhusu dini. Kwa hivyo wakati wowote mimi niko kwenye mapumziko kazini, lazima nitatafuta kitu cha kusoma ili nijijaze ujuzi na elimu katika akili yangu ili niwe na mitazamo tofauti tofauti kuhusu maisha ata pia kuhusu mambo mengine muhimu ambayo pia yatanisaidia mimi mwenyewe.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu anayeanza kufanya kazi ni mtu awe tayari kujifunza. Wakati mtu unapoanza kazi mahali, kunao watu ambao walikutangulia mahali pale, watu wanaoelewa kazi jinsi inavyofanywa, watu wanaoelewa mazingira ya pale. Kwa hivyo unapofika mahali pale uwe mtu unayependwa kufunzwa na mtu unayependa kuelewa. Ukienda mahali pale usijifanye kwamba unajua tayari kila kitu kuhusu kazi ile. Lazima uwe mtu wa kukubali kufunzwa, mtu wa kujua wenzako walikua wanafanya nini ndo wakafikia mahali pale walipo. Kwa hivyo mtu uwe tayari kufunzwa ili ukawe sambamba katika kazi pamoja na wenzako. Pia kitu kingine katika kazi, unafaa uwe mwenye bidii, uwe mchapa kazi. Unapofika mahali pale, angalia wenzako ni nini ambacho wamekua wakifanya, wakafikia yale malengo. Kwa hivyo nayo unapofika pale, unakua mchapa kazi kama wenzako. Unakua yaani ni mtu ambae unaweka kazi yako mbele, mtu ambae hulali kwenye kazi yako. Unafanya kazi yako kwa bidii maana hicho kilicho kupeleka hapo ni kazi na lazima kazi uifanye kulingana na vile ambavyo inatakikana. Pia kitu chengine ni amani. Unapoenda mahali kufanya kazi. Kuwa mtu unayependa amani. Usiwe katika migogoro na watu wengine, migogoro na wafanyi kazi wengine. Wewe penda amani ili ulinde kazi yako. Kwa hivyo unapoanza kazi mpya wewe kuwa mtu wa amani, unajua ni nini kilicho kupeleka mahali pale. Kwa hivyo mambo ya wengine ama mambo ya wengine yasiwe mambo ambayo yatakutatiza katika kazi yako. Kwa hivyo unapofika katika kazi unakuwa tu mtu wa amani na una angalia ile kazi ilio kupeleka pale uhakikishe unaifanya kwa uzuri bila mambo mengine ya watu wengine yakakuharibia.

Jinsi ninavyokufanya kazi ya ushirikiano na wengine. Kwanza kitu cha kwanza cha kufanya hii kazi ya ushirikiano iende vizuri. Kitu cha kwanza nachofanya huwa ninaketi na wenzangu. Kwa hivyo tunakutana, tunaketi, tunapanga, tunaweza kukutana kwa pamoja. Ama tukaweza kukutana, kupitia simu, ambayo itatuunganisha pamoja, kunayo Google Meet, kunayo Whatsapp. Tunaongea mahali pale, tunaongea na kujadiliana kuangalia hii kazi mwanzo inafaa ifanywe kwa muda gani Tunaangalia ni kazi ambayo inafaa ianze lini na ni kazi ambayo itaisha siku gani Tunaangalia vitu ambavyo vitahitajika katika hii kazi ya ushirikiano Pia sisi wenyewe tunajigawanya makundi, tunagawanya kazi ile, tunajua huyu atashikilia hapa, mwingine naye atashikilia pale, so tunajibandika majukumu sisi wote, kunao ambao watashikana wawili wawili, kunao ambao atakuwa ni mmoja, ili sote tushirikiane kufanya kazi ile katika ubora. Kila mtu pale atachangia hoja zake, atachangia ni kipi ambacho kinafaa kifanywe ili kazi iende vizuri Tunajadiliana mambo mengi ambayo yote yanahusiana na kazi na jinsi kazi yetu Itakavyoenda kwa urahisi na ikawa yaani na majibu yalio mazuri sana wakati tunapomaliza So baada kuwa sisi tumeketi, tumejadiliana, tumejua ni nini na nini ambacho tunafaa tushirikiane, tunapomaliza hapo, tunaulizana sisi wote kila mtu kama ameridhika, basi tunaanza kazi yetu ya ushirikiano na kwa sababu tumejadiliana, kazi yetu itaenda vizuri bila shida yoyote ama ugomvi wote na kazi itakuwa na matokeo mazuri inapokamilika.

Jinsi ninavyo jilinda kutoka vitisho vya mtandao. Mimi huwa nahakikisha kitu ambacho ninakieka kwenye mtandao ni kitu ambacho ni sahihi. Huwa ninahakikisha kitu ambacho ninakionyesha katika mtandao ni kitu ambacho ni bora ili tu niepukani na vitisho ambavyo vinasababishwa katika mtandao. Kunavyo vitu ambavyo mimi huwa siweki katika mtandao, kama familia, kama maisha yangu, nini, kwa sababu wakati unapo jionyesha sana, ndipo wakati unapo pata vitisho katika mtandao. Na pia wakati unapo andika vitu ambavyo vinakuaza wengine, hapo lazima utapata vitisho kutoka kwa mtandao. Kwa hivyo mimi huwa naeka vitu ambavyo ni muhimu, vitu ambavyo havikwazi watu, vitu ambavyo ni vitu vya kupendeza na sio vitu vinavyo leta machukizano katika mitandao. Kwa hivyo mimi huwa najilinda kutokana na hivi vitisho kwa kueka vitu kwenye mtandao ambavyo ni sahihi. Ninaweka tu vitu ambavyo ni sahihi. Peke yake katika mitandao.

Ndiyo, nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa mbalimbali. Kwanza nimeshawahi kuenda maonyesho ya sanaa ya uchoraji. Mahali pale palinivutia sana maana niliona ujuzi mbalimbali. Niliona michoro inayovutia sana ikiwemo michoro ya wanyama wa msituni hata wanaofugwa nyumbani. Michoro ya wanyama aina ya ndege. Niliona michoro pia ya watu mbalimbali wengine wakiwemo ni watu wa zamani sana. Niliona hata pia michoro ya miti, michoro ya manyumba. Yani michoro ya kila kitu mahali pale. Na michoro ile ilikuwa inavutia sana na nilifurahi sana kufika mahali pale. Kujionea ujuzi wa hali ya juu kutokana na ile sanaa ya uchoraji. Maonyesho mengine ya sanaa ambayo nimewai kuenda ni sanaa ya filamu ama uigizaji Nilienda kuona filamu nzuri ya uigizaji ambayo ilikuwa yaani inavutia sana Nikaona hata waigizaji wengine walikuwa wanaigiza hapo kuhusu mambo yaliokuwa yanatokea nyuma na mambo ambayo yanaendelea hivi sasa kwa jinsi dunia inavyoenda na maonyesho yale yalikuwa mazuri maana ni maonyesho yaliyokuwa na mafunzo. Niliona ujuzi wa hali ya juu kupitia wale waliokuwa wanaonyesha maonyesho yale ya sanaa na nilifurahi sana kuwa mahali pale. Na maonyesho ya sanaa mengine ni sanaa ya muziki pia nimeshawai kuenda. Na niliona waimbaji wakiwa wanaimba vizuri waimbaji wakiwa wanatumbuiza watu. Na mahali pale yaani palikuwa vizuri sana kila mtu nilimuona akiwa anafurahi. Kwa hivyo nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa na ninapenda sana maonyesho ya sanaa. Wakati wowote kunapokuwa na maonyesho kama haya, mimi lazima nitanunua tikiti yangu na nitahakikisha nimefika pale kwa wakati kuenda kuona aina ya sanaa hizo.

Ndiyo, mimi ninapenda kupika, ninapenda kupika aina ya vyakula tofauti tofauti. Wakati sipo kazini, nipo nyumbani, mimi huhakikisha, ninajishughulisha na upishi. Ninapenda sana kupikia familia yangu chakula. Ninapenda sana kuwaandalia vyakula aina tofauti tofauti. Kwa hivyo mimi huchukua hii nafasi ambayo siko kazini kuandalia familia yangu ama marafiki zangu chakula na mimi huwa napenda kujaribu vyakula vipya. Kwa hivyo huwa ninatumia mtandao kuangalia kurasa mbalimbali zinazohusika na upishi. Kwa hivyo huwa ninaangalia ni chakula gani ambacho sijawai kujaribu kukipika. Ninangalia mahali pale ninaagiza vitu vyangu ambavyo vinahitajika. Kwa hivyo nitapikia familia yangu, vyakula ambavyo pia hao hawajawai kuvila ni vyakula vipya. Tutapika vyakula vipya mahali pale, nitaandalia familia yangu, tutangalia televisheni huku tukila chakula chetu ambacho nimekiandaa kwa upendo sana, nimekipika kwa upendo sana. Kwa hivyo ninapenda sana kupikia familia yangu, ninapenda sana kupika, na chakula ambacho mimi mwenyewe ninapenda sana kupika, ni chakula cha pilau, ambao ni mchele ulio changanywa na nyama na ukachanganywa na viungo tofauti tofauti, ikiwemo dawa ya pilau, kunao mdalasini, ninaeka dania, ninaeka hoho, yaani ni chakula kitamu sana, ninapenda pilau, na familia yangu inapenda pilau, Kwa hivyo wakati wowote mimi nipo huru, lazima nitaenda jikoni, nitapika, nitapika pilau, nitapika hata na vyakula vingine tofauti tofauti ili mimi na familia yangu na marafiki zangu tuenjoy. Kwa hivyo ninapenda sana kupika.

Chumba changu cha kulala ni chumba kikubwa sana ni chumba kikubwa kwa sababu ni chumba ambacho pia nimejenga choo cha ndani ni chumba ambacho pia ata nimeweka televisheni ndani na ni chumba ambacho ni meweka kitanda kikubwa ndani Kwa hivyo chumba changu mimi chakulala ni chumba kikubwa sana kina nafasi kubwa na rangi za kuta za chumba changu, kunayo rangi ainambili, kunayo rangi nyeupe na rangi ya kijani. Ninapenda sana rangi nyeupe maana kwa mimi inaniashiria amani na utulivu. Kwa hivyo napoangalia rangi nyeupe katika chumba changu cha kulala, ninapata sana amani, ninapata sana utulivu. Alafu ni rangi ambayo ni safi sana inashiria pia usafi Kwa hivyo inaonyesha jinsi mimi nilivyo msafi Alafu rangi nyingine ambayo iko kwa chumba changu ambayo ni rangi ya kijani Ninapenda sana mazingira sana kwa hivyo rangi ya kijani Inashiria mazingira, inashiria miti, rangi ya miti ya kijani Ninapenda sana rangi ya kijani kwa sababu pia ni rangi ya nyasi Ninapenda miti, kwa hivyo ndo maana nikaweka rangi ya kijani katika nyumba yangu, katika chumba changu, cha kulala. Na kitanda changu nikikubwa sana, nikitanda kinachovutia, nikitanda kinacho ridhisha, nimekiweka mashuka, meupe, mito yake pia, nimieupe. Kwa hivyo ni kitanda ambacho mimi mwenyewe nikilala, ninafurai sana, ni kitanda ambacho kinanipa amani, kinanipa upendo wakati ninapolala, ninalala vizuri, ninaota ndoto nzuri, ninapumzika vizuri. Kwa hivyo kitanda changu, ni kitanda kinachoridisha sana kwa jinsi nilivyokiweka, kinavutia na kina rangi nzuri, kina mashuka ambayo pia ni masafi na yanayovutia. Na kitu ambacho naweza kukiona kutoka dirishani huwa ninaona miti mizuri ya kuvutia, ninaona ndege wa angani wakipanda katika miti, ninaona nyasi ambazo ni rangi nzuri sana rangi inayo vutia, rangi ya kijani. Kwa hivyo ninapenda sana, ninapenda sana nyasi na ndio maana ninaziona dirishani, napenda miti na hiyo ndio ninayoiona wakati ninapo chungulia katika dirisha langu la chumba changu chakulala na kitu ambacho ninakipenda zaidi chumbani mwangu ninapenda sana kitanda changu maana kitanda changu kinanipa amani na utulivu na pia ninapenda rangi za kuta za kichumba changu cha kulala Kwa hivyo hivyo ndivyo ninavyovipenda sana.

Ninapenda sana kusoma vitabu vinavyo husu historia na kwa sababu ama kitu ambacho kina nifanya nipende kusoma vitabu vya historia. Ni kwa sababu hua ninapenda sana somo la historia.Mwanzo ni somo ninalolipenda na pili hua ninapenda sana kufahamu chanzo cha kila jambo. Ninapo soma historia, ninaweza kusoma historia, kuhusu kabila flani, ninaelewa kabila hii ilianza wapi? Ni nani aliyeanzisha kabila hii? Na ni kwa nini hawa watu walikuwa wanaishi kule? Na pia ninapo soma kuhusu mataifa, ninaelewa taifa hili, lilianza lini? Taifa hili, lilikuwa linapenda, kufanya nini? Ninapo pia soma kuhusu yani majina ya mahali mbali mbali, ninaelewa kwa nini mji huu umepewa jina hili? Mji ule mwingine nao kwa nini unaitwaa hivi? Kwa hivyo ninapenda sana kusoma vitabu vya historia, maana vinanionyesha kule tuliko toka mwanzoni, Vinanionyesha wale wenzetu walio kuja kwanza.Jinsi walivyo kuwa wanaishi, jinsi walivyo kuwa wanafanya.jinsi ama mahali ambapo walipo kuwa wanaishi.Kwa hivyo ninapenda sana. Vitabu vya historia.Maana vinanionyesha mahali halisi ya kule tuliko toka.Inanionyesha ni mambo ya halisi ambayo yalikuwa yanafanywa.Kipindi kile cha nyuma.Na pia inanionyesha ni nini kilicho badilika. Kwa huu wakati wa sasa.Kwa hivyo ninapo soma historia ninajua jinsi dunia inavyoenda. Jinsi mambo tofauti tofauti yanavyoenda. Ninasoma pia ninaelewa kuhusu teknolojia.Watu wa zamani jinsi walivyokuwa wanatumia kuongea.Ni njia gani walizokuwa wanatumia kuwasiliana. Na sahii njia mbazo zinatumika kuwasiliana. Kwa hivyo ninaona jinsi vitu vilivyokuwa na kuwa zaidi na kuwa bora. Kwa hivyo ninapenda sana historia, maana inionyesha chanzo cha jambo. Mpaka pale ambapo kimefika.

Tabia ninayoipenda kwa wengine ni tabia ya heshima na tabia ya upendo. Ninaposema tabia ya heshima kwa mfano kazini Mnapokuwa kazini na nyote mnaheshimiana lazima mahali pale mtakaa vizuri. Maana mahali ambapo pakona heshima hapatakua na mivurugu yoyote hakutakuwa na shida ama mivutano ya aina yoyote. Kwa hivyo ninapenda sana tabia ya heshima, maana ni tabia pia inayofanya watu wakakaa vizuri, watu wakaheshimiana, kuheshimiana katika kazi, kuheshimiana ata katika kifamilia, kuheshimiana pia katika urafiki. Kwa hivyo ninapenda sana watu wenye tabia ya heshima, maana hilo ni jambo muhimu sana. Unapokuwa na heshima, hutawahi kosana na watu ama kujiingiza katika shida yoyote ile. Dio maana ninapenda watu wawe na heshima, na tabia ya pili ni hiyo tabia ya upendo. Mtu anayekuwa na upendo, ata yeye upendo humrudia. Kwa mfano tena kama kazini panapokuwa na upendo, lazima watu watashirikiana kikazi. Wakati unapoona mwenzako amekwama kikazi, unaenda kumuonyesha kama kazi inafaa ifanywe hivi Wakati mwenzako anapokosea na unajua mwenzangu amekosea unaenda kumrekebisha kwa nchia ilio nzuri Kwa hivyo upendo yaani unaleta pia undugu, unaleta pia vitu vifanyike kwa ubora, vifanyike kwa urahisi Wakati unapomjali mwenzako lazima vitu vitaenda sawa hakutakuwa na kuaribika kwa jambo lolote. Kwa hivyo tabia ninazozipenda kwa mtu ama ninayoipenda kwa wengine ni tabia hiyo ya heshima na tabia hiyo ya upendo. Maana palipo na upendo na heshima hakuna jambo lolote ambalo lidakoseka. Mambo yote yataenda kwa usawa.

Ndiyo, ninapenda sana mvua, na kitu ambacho kinanifanya mimi nipende mvua, ni kwa sababu mvua huwa inafanya mazingira yanavutia sana. Wakati mvua inaponyesha, miti inapata mvua na inachipuka vizuri. Miti ina nawiri vizuri inakuwa na rangi nzuri ya kijani, inatoa maua mazuri ya rangi nzuri nzuri, zinazopendeza, maua yale yanaleta harufu nzuri katika ardhi, katika mahali, miti ile mizuri pia inavutia ndege, wa angani, aina tofauti, nyasi zinakuwa vizuri. Kwa hivyo ninapenda mvua maana huwa inabadilisha mazingira, mazingira yanakuwa, mazingira mazuri sana. Alafu pia sababu nyingine ambayo inanifanya ni pende mvua ni kwa sababu mimi mwenyewe ni mkulima. Kwa hivyo wakati wa mvua nitahakikisha nimeenda shambani, nimepanda vitu tofauti tofauti, Nitahakikisha nimepanda miti ya mimea ya mahindi, mimea ya maharagwe Nitahakikisha nimepanda mboga tofauti tofauti Kunazo pia tomato, nitapanda tomato, vitunguu Nitahakikisha nimepanda viazi tamu Wakati wa mvua ni wakati ambao unatuletea mazao sana sisi ambao ni wakulima na mazao yale yatatusaidia kipindi cha kiangazi Tutakua na chakula cha kutosha Tutakua na chakula pia cha kuuza tutapata pesa kupitia kuuza vile vyakula tulivyo vipanda kwa hivyo ninapenda sana mvua maana mvua inatuletea mazao mazao hayo ambao ni faida kwetu na mazao hayo ambao pia tunaweza kuuzia wengine ambao hawana chakula alafu pia ardhi itakuwa na rangi nzuri miti itakuwa inavutia kwa hivyo ninapenda sana mvua maana ni kitu ambacho huwa kinatuletea chakula na ni kitu pia ambacho kinafanya miti yetu inawiri Kwa hivyo ninapenda sana mvua.

Ninapenda usafiri wa GPS, ninapenda usafiri wa GPS, na sababu ambazo zimenifanya nipende usafiri wa GPS, ni kwa sababu usafiri wa GPS utanipeleka pale mahali ambapo ninafaa kuenda bila kukosea chochote. Kwa hivyo ninapo safiri mahali pageni, mahali ambapo ni mahali palipoendelea, mahali ambapo si kule kwa zamani tena, ni mahali pengine pako ndani ndani, ama ni mahali ambapo ni mahali kwenye sehemu kubwa. Ninapo tumia GPS ninapoiwasha GPS yangu ninapo tumia gari ama hata miguu kutembea. Lazima GPS itanipeleka mahali hapo hapo ninapoenda. Kwa hivyo hata kama mahali ni mahali kuliko na kichochoro, ni mahali ambapo hakupitiki. Lazima GPS itanielekeza hata kama ni mahali palipo katikati. Napotumia GPS lazima nitafika. Hata kama ni mahali ambapo gari haingii, lakini GPS itaniongoza, nitatumia njia, hata kama ni za vichochoro na nitafika mahali hapo hapo ambapo ninatakikana niwe. Kwa hivyo ninapenda sana kusafiri kwa kutumia GPS, maana GPS inanipeleka pale ambapo ninataka nifike bila ya kutumia mahali kwingini ama kufanya kuulizia watu. GPS inanipeleka mahali bila hata kuulizia watu na mahali ninafika kwa usalama tena kwa haraka zaidi.

Ujuzi ambao ningetamani sana kupata ni ujuzi wa kushona nguo, ninatamani sana ningekua fundi, cherehani fundi, anayeshona nguo. Na ni kwa nini ujuzi huu ni muhimu kwangu? Ni kwa sababu mimi mwenyewe niko mbunifu sana, niko mbunifu sana wa nguo. Ninaweza kufikiria vazi flani, ninapoangalia mtu, ninamjua huyu mtu anapendezwa na vazi ambalo liko hivi na hivi. Ninabuni aina ya mavazi ama ya nguo tofauti tofauti shida ni ile sijui kushona na sina ujuzi wa kushona Kwa hivyo ningepata ujuzi huu lazima ningeweza kushona Kwa hivyo ni muhimu kwangu kwa sababu mimi ninao ubunifu wa nguo tofauti tofauti Lakini sijui kushona na kama pengine je nimewai kujaribu kujifunza ujuzi huu apo awali bado sijawai kujifunza ujuzi huu hapo awali kwa sababu nilikuwa ninasomea kitu ambacho ni tofauti, kitu ambacho hakihusiani na mambo ya kushona nguo. Kwa hivyo huu ujuzi sijawai kujaribu na lakini ningependa kuja kujaribu mbeleni. Kwa hivyo ni ujuzi ninao upenda ni ujuzi ambao ninaona ninaweza kufanya vizuri lakini bado sijawai pata kujifunza. Na pengine nieleze ni jinsi gani utakavyojifunza, mimi ninataka kujifunza kwa kuenda darasa, niende kuketi na mwalimu anionyeshe, ninataka ujuzi ambao nitaonyeshwa nikiwa hapo, sio ujuzi wa mitandaoni, ninataka kutafuta karo, nilipe karo, niende shule, nifundishwe ujuzi huu, maana ujuzi huu, unataka mimi mwenyewe niwe niko darasani. Kwa hivyo nitatafuta muda ili niweze kupatikana darasani, niweze kupewa vifaa na kuonyeshwa jinsi cherehani inavyoendeshwa. Kwa hivyo nitakavyo pata kujua cherehani inavyoendeshwa itakuwa rahisi mimi kufanya ujuzi huu ama kuanza kushona nguo. Kwa hivyo nitaenda darasani nifundishwe. Na ninahisi ni wakati gani mzuri wa kuanza. Wakati mzuri wa kuanza kama mimi mtu ambaye hua niko na mambo mengi ya kufanya. Wakati mzuri wa kuanza darasa hili la kujua kushona ni wakati ambao wanafunzi hawapo shuleni. Kwa hivyo nitakua pia sina kazi nyingi za nyumbani kuangalia watoto. Kwa hivyo huu ndo wakati mzuri wa mimi kuenda kule, kujifunza. Ama wakati ambapo niko kwenye mapumziko ya kazi ninaeza kuenda kule maana nitakua siendi kazini. Kwa hivyo nitaenda mahali pale nijifunze ujuzi wangu na nina imani na nina amini ya kwamba nitafanya vizuri sana na nitahakikisha ujuzi ule ninautimiza kama ambavyo nimekua nikitamani sana.

Kitu ninachokifanya pindi ninapoamka, ninapoamka mimi husali, kwa hivyo huwa napiga magoti, ninashukuru Mungu wangu kwa kuniamsha salama, ninashukuru Mungu wangu kwa kunilinda, ninaambia Mungu wangu anitangulie kwa siku yangu ya leo. Kwa hivyo ninapomaliza kusali, mimi huwa nachukuwa pia kitabu cha bibilia, ninasoma bibilia. Ninapo maliza kusoma bibilia, ninavaa nguo za mazoezi, ninaenda nje kufanya mazoezi kama dakika thelathini. Ninapo maliza kufanya mazoezi yangu ya siku, ninarudi ndani, ninaenda kuoga, ninaoga, ninasafisha mwili wangu, ninakuwa vizuri, ninachukuwa mavazi yangu ambayo ni ya siku hiyo ninavaa, ninapomaliza kuvaa, ninaenda zangu kupata kiamsha kinywa. Sana sana huwa napenda kiamsha kinywa cha chai na mkate. Kwa hivyo nitakula chai, mkate, nitaweza pia kula na mayai ama kama nitapata matunda, nitakula matunda kwa sababu ni mazuri ya afya na mimi huwa napenda kuamka saa kumi na moja asubuhi kwa sababu saa mbili ndio saa ambayo ninafaa niwe nimefika kazini. Kwa hivyo mimi huamka saa kumi na moja ili kuhakikisha nimefanya mazoezi, kuhakikisha nimeoga, kuhakikisha pia nimekula. Na mambo ambayo huwa ninafaa kuyafanya kabla ya kondoka, mimi uhakikisha, vyombo viko safi, viko mahali ambapo vinafaa viwe, huwa ninahakikisha pia kitanda changu nimekitandika vizuri, ninahakikisha milango yangu, nimefunga vizuri, ninahakikisha pia nimependeza, ninanukia vizuri, ndio nitoke katika nyumba yangu. Na mimi huwa nahisi vizuri asubuhi, maana huwa ni siku mpya, siku imeanza, kwa hivyo huwa ninafurahia sana, maana ninajua ni siku mpya na lazima mambo mapya yatafanyika, kwa hivyo huwa ninafuraha sana wakati wa asubuhii.

Mwalimu ninaye mkumbuka ni mwalimu wa historia kutoka shule ya upili. Wakati nilipokuwa shule ya upili kulikuwa na huyu mwalimu ambaye alikuwa anatufunza somo la historia, ambae alikuwa anafundisha kwa njia nzuri ambayo inafanya mwanafunzi aelewe kwa undani zaidi. Na mimi kama mwanafunzi niliyependa somo la historia, huu ulikuwa ni wakati mzuri sana, wakati mwalimu wa historia anaingia kufundisha hili somo. Mwalimu huyu alikuwa anaweza kutuhadithia yale yaliotokea nyuma. Ana tuhadithia kwa njia ambayo itafanya uelewe zaidi. Kama ni kitu jinsi kilivyo tokea anakueleza kwa undani zaidi. Kama ni mambo jinsi yalivyo fanyika anaeleza kwa uzuri, anakufanya unaelewa ni kama ulikuwa huo wakati. Kwa hivyo ni mwalimu ambaye alikuwa nafanya nipende sana somo la historia. Kwa sababu nilipenda sana kusikia kile ambacho alikuwa anatuambia ambacho kilifanyika nyuma. Na jinsi ambayo reli ilitengenezwa katika nchi yetu ya Kenya. Jinsi ambayo Fort Jesus ilijengwa na ni nini kilichokuwa kinafanyika katika Fort Jesus jinsi Vasco Da Gama alivyokuja Kenya jinsi elimu ilivyo anzishwa Kwa hivyo mwalimu huyu alikuwa anaongelelea hadi Missionaries Anaongelelea wale watu waliokuja zamani katika nchi yetu ya Kenya jinsi walivyoingia katika nchi ya Afrika jinsi walivyo leta elimu ambayo ni nzuri Kwa hivyo nilikua ninapenda sana kuelewa ni nini kilicho jiri ni nini kilicho sababisha elimu ni kina nani walioleta dini ya kikristo, ama ya kiislamu Kwa hivyo ni mwalimu ambaye ninamkumbuka sana kwa sababu ya somo lake la historia na ni mwalimu alikuwa anatupenda sana na pia alikuwa anatuambia tusome kwa bidii sana Tupende kusoma vitabu na mimi nilipenda sana kusoma vitabu na wakati ninaposoma vitabu ninamkumbuka mwalimu wangu wa historia alinihimiza sana nipende kusoma vitabu maana vitabu vitanipa taarifa ujuzi na hata elimu ya mambo tofauti ambao nilikuwa sijui. Kwa hivyo ninamkumbuka sana mwalimu wangu wa historia.

Jinsi ninavyo weka malengo yangu ya kila mwezi kazini. Kitu ambacho ninakifanya. Kabla mwezi uanze, mimi huketi chini na kuchukua karatasi na kuandika yale malengo ambayo ninafaa kuyafanya. Hua ninaandika chini na kuakik kuangalia ni kitu gani ambacho nilikifanya kibaya ambacho sitaki tena kukifanya katika mwezi huu. Kwa hivyo mimi huandika masaa ambayo ninataka kuenda kazini, ninafaa pia kuandika ni kitu gani ambacho ninafaa ni kifanye ni kiwa kazini, ninaandika pia zile kazi ambazo ninafaa kuzifanya katika mwezi ule, ni kazi gani ambazo ni zaaraka na ni kazi gani ambazo si zaaraka ni naandika jinsi ama malengo ambo ni nataka kuyatimiza katika ule mwezi ule Kwa hivyo mwezi unapoanza mimi hua ni kona ratiba ya yale malengo yote ambao ni nataka kuyafanya katika kazi na kwa jinsi ni meangalia yale malengo ama ile ratiba nilio iandika Wakati wote katika mwezi ile ratiba nilio andika itaniongoza kama ni wakati wa kuenda kazini, nimeandika nifike kazini sambili, nitahakikisha nimefika sambili. Kama ni kazini, nikuwe ninafanya kazi kwa masaa flani, nitaakikisha masaa hayo, ninafanya kazi vizuri, na nitimize yale malengo yote ambayo nimeandika. Kwa hivyo mimi huwa nikonaratiba, ambayo ninaifanya atakila mwezi na ambayo inanifanya nifanye kazi yangu kwa ubora na kwa uzuri zaidi.

Ninapenda kitabu ambacho kinaongelelea jinsi wamishonari walivyokuja kwa taifa langu la Kenya ni kitabu cha historia kinavyoonyesha wamishonari wa kwanza walivyoingia katika taifa la Kenya jinsi walivyoeneza, elimu, na dini Ninapenda sana maana hata inanionyesha kanisa la kwanza waliloliweka inaonyesha pia shule zile walizozijenga wamishonari Kwa hivyo ninapenda sana historia wamishonari Maana inanionyesha pale dini ilipoanzia na inanionyesha pale elimu ilipoanzia na wahusika ninaowapenda katika hichi kitabu cha mishonari ni Ludwig kraft Ninapenda sana Ludwig kraft maana kunayo shule ambayo ilipewa jina lake la Ludwig kraft inaonyesha jinsi alivyokuwa anapenda dini na jinsi alivyokuwa pia anachangia katika mambo ya elimu. Na aliyenishauri kusoma kitabu hiki ni mwalimu wangu wa historia. Aliniambia kama ninataka kuelewa historia zaidi na zaidi nisome vitabu tofauti vya historia na akaniambia nisome kuhusu wamishonari na nikasoma kitabu hicho cha mishonari na nikakielewa zaidi na nikafurahi kuona jinsi wamishonari walivyokuja kutuokoa. Wakatuokoa kidini maana tulikuwa hata hatujui kuhusu ukristo yaani ninafurahi kwa sababu tulipata ukristo na tukapata elimu kupitia hawa wamishonari waliokuja katika nchi yetu na ningependa sana kusoma kitabu ambacho tena ni cha historia cha mwandishi huyu huyu ambaye ameandika hichi cha wamishonari ningependa sana kusoma ili nipate kuelewa zaidi nipate yaani kuelewa mambo mengi na mengi zaidi tofauti tofauti kuhusu historia na wamishonari waliokuja Kenya.

Ninapenda kucheza mchezo wa kukimbia. Ninapenda sana kukimbia wakati ambapo sina kazi ya kufanya, wakati ambapo nimepata mapumziko. Ninapenda sana huu mchezo huu kwa sababu mchezo wa kukimbia ni mchezo pia wa mazoezi. Na mimi hupenda mchezo huu wa kukimbia asubuhi sana na pia jioni wakati nimetoka kazini mimi hujumuika na wenzangu kwa mchezo huu wa kushindana kukimbia. Mchezo huu ni mzuri maana unanisaidia sana kiafya. Unafanya afya yangu iwe nzuri, unafanya afya yangu iimarike. Na pia unafanya mwili wangu unakuwa na mwonekano wa kuvutia sana. Kwa hivyo ninapenda sana mchezo kukimbia, maana ni mchezo ambao nanisaidia kiafya, mchezo ambao pia unafanya mwili wangu, unakuwa vizuri. Kwa hivyo wakati wowote mimi niko sina kazi, lazima nitaenda kushikana na wenzangu, tufanye huu mchezo wa kukimbia, tushindane kukimbia. Ninaupenda sana huu mchezo na wakati ninacheza huu mchezo Huwa nasikia amani katika moyo wangu Ninasikia mwili wangu umefunguka Ninasikia hata kama nilikua ninaumwa Ninasikia maumivu yamepotea na mwili wangu umekua vizuri.

Changamoto ni nayo kutana nayo, kazini ni changamoto ya ukosefu wa vifaa kazi yangu inahitaji sana vifaa vya teknolojia ya kisasa, ikiwemo kompyuta ambao ni tarakilishi, ikiwemo hata na vitu vingine ambavyo vinafanya kazi, iende sambamba, iende vizuri. Uta kuta katika kazi vifaa hivyo ni kidogo wafanyi kazi ni wengi na kazi inatakikana kwa haraka Kwa hivyo huwa kuna changamoto maana kazi haita songa kwa ile kasi inayofanya isonge Itabidi wengine wangoje, wengine wanapotumia vifaa, mana vifaa havitoshi na hii huwa ni changamoto maana kazi haita malizika kwa ule wakati unaofaa na wakati mwingine hata kazi inaweza ikafanyika vibaya na pia hata ikaleta sifa mbaya kazini. Kwa hivyo changamoto inayo ni kumba sana mahali pale kazini ni ukosefu wa vifaa. Vifa havitoshi na hivyo basi kazi inasonga pole pole na sio ule mwendo wa kawaida. Unapata hadi kazi zingine zinatupita. Tutapata wenzetu ambapo kukazi mahali kwengine wanatupita. Kwa sababu sisi tu tumekosa vifaa. Kwa hivyo vifa ndio changamoto ambayo ni nakutana nayo katika kazi yangu.

Kipawa ambacho niko nacho mimi ni kipawa cha uandishi, ni kipawa ambacho nilikigundua tangu niko katika shule ya msingi, nilikigundua kipawa hichi pamoja na mwalimu wangu wakati nilipokuwa ninaandika kazi tofautitofauti, nilikua ninaandika kazi kwa ubunifu wa hali ya juu, nilikua niko na utunzi wa hali ya juu ambao ulifanya uandishi wangu ukavutia, Ukapendwa na walimu hata ukapendwa na wanafunzi wenzangu Nilikuwa ninaweza kubuni kitu cha aina yoyote Ninaweza kuandika hadithi na nikaihadithia vizuri Ninaweza kuandika ushairi Ninaweza kuandika ata mambo ya historia Kwa hivyo nilikuwa na hichi kipawa cha uandishi ambacho nikipawa nilichoko nacho hadi sasa ni kipawa ambacho ninakipenda maana uandishi ninaweza kufanya uandishi mahali popote ninaweza kuandika kuhusu jambo lolote kazi zangu zinaweza hata kusomwa na watu wengine tofauti ninapenda kuandishi maana pia ni kazi inayonipa pesa wakati ninapoandika na kuuza kazi zangu wakati ambapo pia ninaweza kuandikia mtu kuhusu maisha yake ninaweza kuandika kuhusu jambo lolote kuandika kuhusu mapenzi Kwa hivyo ni iki ni kipawa ambacho mimi mwenyewe kimeninufaisha na ni kipawa pia ambacho kinafurahisha wengine ambao wanapenda sana kusoma na kupata ujuzi wa mambo tofautitofauti. Kwa hivyo kipawa nilichoko nacho mimi ni kipawa cha uandishi na ninakipenda sana na ni kipawa nilichokigundua tangu nikue mtoto.

Mimi hufua nguo zangu kwa wiki mara mbili. Katikati ya wiki, ninapotoka kazini, jioni, ninahakikisha, ninatoa nguo zangu, ninafua nguo zangu. Na inapofika wikendi pia ninatoa nguo ambazo zimebaki, ninafua, ninazimaliza. Sababu ambato inanifanya nifue nguo mara mbili ni kwa sababu sipendi nguo zirundikane. Ninapoacha nguo zibaki kwa wiki nzima huwa ni nguo nyingi na kunao wakati ambao nitashindwa kuzifua vizuri kwa sababu itakua ni nguo nyingi kwa hivyo nguo hazitatakata nguo zitakua na uchafu maana itakua ni nguo nyingi na sana sana wikendi huwa nimechoka kwa sababu wiki yote nimekua nikienda kazi Kwa hivyo napofua nguo mara mbili, huwa nguo zangu ni nguo zinatakata, maana huwa ni wakati niko na muda, wakati ambao sina uchovu mwingi, na ni wakati ambao pia huwa sijachoka sana, kwa hivyo ninafua nguo zangu vizuri, kwa uzuri, ni wakati ambao pia nguo zangu huwa si nyingi, maana huwa nimezigawanya mara mbili. Kwa hivyo ninafua nguo mara mbili ili zisiwe nyingi za kunitatiza ili nipate tu wakati mzuri wa kufua nguo zangu zikiwa ziko kwa mafungu kidogo kidogo. Kwa hivyo mimi ninafua ngu zangu kwa wiki marambili.

Mimi ni mtu ninayeamka mapema, ninapenda sana kuamka mapema, ili nijitayarishe vizuri ni kwa ajili ya siku yangu, kwa hivyo mimi hurauka mapema sana na ninapoamka ninaanza kusali, ninaomba mungu wangu, ninamshukuru mungu wangu kwa kuniwezesha kuona siku nyingine, na ninaomba mungu wangu anitangulie kwa siku yangu, Ninapotoka mahali hapo, ninaenda kufanya mazoezi. Kwa hivyo huwa niko na nusu saa ambayo nitaenda kufanya mazoezi ya mwili, nitaenda kukimbia, nitaruka kamba, ninapomaliza hapo, nitarudi tena nije nioge, ninapomaliza kuoga, ninapika chai yangu ama chakula changu cha alfajiri, ninapika chai, ninaanda chai, ninakunywa chai, ninapomaliza kunywa chai, ndipo ninapotoka kwenda kazini ili niwahi. Kwa hivyo mimi ni mtu ambaye huwa naamka mapema sana, naamka mapema kujitarisha ili kuhakikisha kila kitu kiko sawa, ili wakati ninapotoka nyumbani, iwe kunavyo vitu ambavyo sijaviacha ambavyo vimefanywa. Kwa hivyo huwa nahakikisha naamka mapema, ninafanya yale ambayo ninatakikana yafanywe, pamoja na mazoezi yangu ya mwili, Kwa hivyo nikitoka, nikienda kazini, ninaenda kazini vizuri, nikiwahi kwa wakati bila kuchelewa kazini.

Ninapenda kuwasiliana na watu kupitia njia ya simu, kuwapigia simu, kwa hivyo mimi hutumia njia kama WhatsApp, ninatumia hadi Instagram, Facebook, maali popote ambapo ni sawa, ninawapigia simu, tunaongea kupitia mtandao, na pia hata wakati mwingine ninawasiliana nao kupitia video call kama ni kitu ambacho kitaitaji tuonane Kwa hivyo tutawasiliana kupitia video call tuonyeshane mambo ambayo tunafaa kuonyeshana Pengine ni kazi, pengine ni biashara kunacho kitu ambacho ninafaa kukinunua Itabidi niwasiliane kupitia video nionyeshwe ni kitu gani nacho kinunua rangi yake, jinsi kilivyo, ndo ni tumane pesa, ni kwa ajili ya kununua, kitu kile kwa hivyo ni napenda sana kuwasiliana, kupitia kuongea, kuongea kwa video ama kuongea huku kwa kawaida, lakini kupitia simu, kupitia njia ya mtandao ambo ni hizo WhatsApp, kunayo iyo Facebook kwa hivyo mimi huanapenda sana kuwasiliana na winzangu ama kuwasiliana na watu, kupitia njia ya simu, ya video ama njia ya simu ya ukawaida.

Ninatumia kompyuta zaidi kufanya kazi. Kwa hivyo kazi zangu nyingi mimi ninahitaji kompyuta ili niweze kuzifanya. Ni kazi ambazo ninaunganika na wenzangu kupitia njia ya mtandao, njia ya teknolojia hii mpya. Kwa hivyo nitahitaji kompyuta hata kukutana na wenzangu kupitia Google Meet ili tuweze kuongea. Kunazo data pia ambazo ninazihifadhi ambazo ni data za kazini ama data zangu binafsi, ambazo ninazihifadhi kupitia kompyuta. Ninatumia pia kompyuta kwa mambo yangu ya uandishi, ninaandika kupitia kompyuta, maana inavyo vifaa vingi ambavyo vinafanya uandishi wangu ukawa bora na wa rahisi zaidi. Kwa hivyo mimi hutumia kompyuta kuandika kazi zangu na pia ninatumia kompyuta kuhifadhi kazi zangu na wakati ambao kazi zangu zinahifadhika, wakati ambao zinahitajika, inakuwa pia rahisi ninatumia kompyuta kusambaza kazi zangu. Kwa hivyo huwa ninatumia kompyuta sana sana ni kwa ajili ya kazi, maana kazi yangu ya uandishi inanifanya niwe ninatumia kompyuta, maana sai teknolojia imebadilika, ninaandika kitabu changu kupitia kompyuta, ninakitengeneza kila kitu, kiwemo covers, nini alafu ninatumia kompyuta pia kukisambaza. Kwa hivyo ninatumia kompyuta sana ni kwa ajili ya kazi zangu za kila siku, hata ni kwa ajili ya biashara zangu, kukutana na wafanyi biashara wenzangu, kukutana na wateja wenzangu, kupitia njia ya kompyuta, tunaongea mahali pale, tunatumiana vitu ambavyo tunafaa kununuwa ama vitu ninavyofaa kuuza. Kwa hivyo kompyuta inanisaidia sana kiupande wa kazi.

Sera ya kampuni ambayo ninaiona muhimu ni sera ya ushirikiano. Mahali ambapo kuna ushirikiano lazima mambo makubwa na mambo mazuri yatafanyika. Wakati ambao kuna ushirikiano kwa wafanyikazi na hata wenye kampuni, huwa mambo katika kampuni ile yanafanyika vizuri sana. Kunapokuwa na ushirikiano katika kila jambo ushirikiano wakikazi, kazi itafanyika kwa urahisi, kazi itafanyika kwa wingi na kazi itamalizika kwa wakati unaofaa kwa sababu watu watakuwa wanashirikiana. Kwa hivyo ninapenda sana ushirikiano maana ushirikiano ndio unaofanya kampuni ifike mbele na hata kujulikana kwa kazi nzuri inayofanya. Kwa hivyo ninapenda sana ushirikiano.

Ninatumia mudamwingi mtandaoni kwa siku maanandiko mahali ninakofanya kazi. Ninafanya kazi kupitia mtandao, pia ninaongea na familia yangu kupitia mtandao. Ninaongea na wateja ata na wafanyibiashara kupitia mtandao. Kwa hivyo ninatumia mudamwingi sana kwa siku nikiwa kwenye mtandao. Nikiakikisha kazi yangu inaenda vizuri, nikiakikisha kazi yangu ikosalama inatumia pia mtandao sana ni kwa ajili ya kusoma, taarifa, tofauti, tofauti kuangalia ni nini kinachoendelea katika mataifa mengine, ata katika taifa langu Kwa hivyo ni natumia sana mtandao kila siku ni kwa ajili ya taarifa, tofauti zinazo nisaidia mimi, hata zinazo saidia kazi yangu Kwa hivyo mtandao ni kila siku.

Kitu ninachokifanya wakati wa msongo wa kazi, mimi huandika na pia kupanga kazi zangu, jinsi ambavyo ninafaa nizifanye, hua ninaanza na zile kazi ambazo niza haraka sana kwa hivyo ninaziweka kando, halafu ninaandika zile kazi ambazo sio za haraka pia nazo ninaziweka kando. Kwa hivyo mimi hujipanga na kuanza na zile kazi ambazo zinaitajika kwa haraka, ninakikisha, ninafanya kazi zile, ninamalizana nazo, alafu baadae ninarudi kwa hizi kazi ambazo sio za haraka sana, kwa hivyo pia nazo ninazifanya, ninazimaliza. Kwa hivyo wakati wowote wa msongo mimi hutumia nchia hii, ili niwe na wakati wakumaliza hizi kazi kwa haraka kuondoa msongo wa kazi. Na hii nchia imenisaidia sana maana wakati wowote kazi zinapokuwa nyingi, ninazigawanya, ninafanya zile ambazo niza haraka, ninamalizia na zile ambazo sizo za haraka, na nanajipata nimemaliza kazi zangu kwa jia ya urahisi zaidi bila hata kuchelewa.

Msimu wa mwaka ninaopenda zaidi ni msimu wa disemba, ambao ni msimu wa mwezi wa kumi na mbili mwisho wa mwaka. Ni msimu ninaopenda sana, maana ni msimu unaoleta ndugu, jamaa, marafiki pamoja. Ni msimu ambao watu wengi huwa wako katika likizo za kazi na hata likizo za shule. Kwa hivyo ni wakati ambapo watu wanakutana, watu wanasherehekea, sherehe nyingi ni msimu ulio na sherehe, nzuri nzuri, sherehe ambazo ni pendwa sana, ikiwemo sherehe ya krismasi, ikiwemo sherehe ya mwisho wa mwaka. Kwa hivyo ni msimu ambao familia zinakutana, ni kwa ajili ya hizi sherehe, familia zinakutana, zinakula pamoja, zinafanya mambo mengi pamoja, watu wanaenda sehemu tofauti tofauti, kuangalia mambo tofauti tofauti. Kwa hivyo ninapenda sana disemba maana ni msimu wa sherehe na unaleta familia nyingi pamoja.

Ndiyo, ninapenda hesabu sana. Na kwa jinsi, ninavyopenda hesabu, nimejifunza hesabu sana. Maana kama mimi, ni mfanyi biashara, ni lazima niwe, ninajua hesabu. Maana katika biashara yangu, kila siku, lazima nitafanya mahesabu ya vitu, ninavyonunua. Nitafanya hesabu ya vitu, ninavyouza. Nitafanya hesabu pia ya pesa, ninazoingiza. Nitafanya hesabu pia ya faida Kwa hivyo ni lazima nipende hesabu na nijue hesabu Maana hesabu ndio inayofanyika sana katika biashara yangu bila hesabu ama bila kujua hesabu nitaenda hasara Kwa hivyo ninapenda hesabu maana pia inanisaidia kupigia mahesabu Ninapokuwa kazini, ninapopangilia vitu vyangu ni lazima yani niwe ninajua hizi hesabu ndio kila kitu cha kwangu kiende kikiwa kiko sawa.

Uzoefu wa kazi umenifanya nijue kupanga masaa vizuri. Kwa siku ninaweza kupanga masaa yangu vizuri. Nikijua muda huu ninafaa nifanye jambo fulani na muda huu ninafaa nifanye jambo lipi. Kwa hivyo kazi imenifunza sana kuweza kuweka masaa yangu vizuri ama wakati wangu vizuri. Na uzoefu huu umenisaidia hata kwa kazi zangu ambazo nitofauti na za kule nilikoajiriwa. Ninajua kujipanga, kuanzia kulala, kuanzia kuamka, kuanzia shughuli nitakazozifanya. Hadi nifike kazini, imenifunza kupanga kazi zangu kazini, inapanga kazi zangu vizuri, ninazifanya vizuri na kuzipeleka kwa mkubwa kwa wakati unaofa. Kwa hivyo kazi mimi imenifunza sana wakati, kupenda wakati, kupanga wakati na kuhakikisha situmii wakati wangu vibaya. Kwa hivyo hilo, ninajivunia sana.

Jambo la siri mimi huhakikisha siambii mtu yoyote. Kwa hivyo kitu cha siri huwa nakieka katika moyo wangu ni kitu ambacho siezi funguka kwa mtu yoyote yule. Maana ni kitu cha siri kitu ambacho ninafaa kuwa nacho mimi mwenyewe. Na sababu neno lasiri ninajiekea mimi mwenyewe ni kwa sababu wakati unaposema jambo muhimu ama jambo la siri. Lazima litasambaa kwa watu wengine na litasambaa kwa maana tofauti tofauti na linaeza leta shida ama linaweza leta mgogoro sana Kwa hivyo mimi huwa na akikisha neno lolote ambalo ni lasiri Ninabaki nalo mimi mwenyewe Siambii mtu yoyote ata yule ninaye ishi naye Siezi mwambia mana ninajua ya kwamba Ninapo tu litamka kwa mtu Litafika kwengine na linaweza leta madhara mabaya Kwa hivyo neno siri mimi huwa nabaki nalo mwenyewe nalijua mimi mwenyewe peke yangu.

Ndiyo ninapenda chakula cha haraka maana ni chakula ambacho huwa kinanisaidia wakati nimeshikika katika kazi ama wakati nimechoka na sina muda wa kuingia jikoni kupika. Kwa hivyo mimi huwa ninaagiza chakula hiki cha haraka katika mikahawa tofauti tofauti. Ninaweza ata kuagizia pia kupitia simu ninaingia kwa kurasa mbalimbali za mikahawa tofauti ninaagiza chakula cha changu na ninaletewa nyumbani. Kwa hivyo ninapenda chakula cha haraka maana huwa kinaniokoa wakati ambao sina muda ama wakati ambao nimechoka sana. Na chakula cha haraka ninachokipenda ni chakula cha viazi vilivyo karangwa na ninapenda pia nyama ya kuku ilio karangwa na wakati huwa ninapenda sana kuwinywa na juisi ya aina yoyote inaweza kuwa parachichi inaweza kuwa nanasi ama embe Kwa hivyo ninapenda chakula cha haraka, maana pia ni chakula kilichoko tamu, bei yake gali lakini ni chakula ambacho ni kitamu sana.